Nguvu zangu kazini ni kama kuwasiliana vizuri kwa mfano naelewa na kueleza mambo kwa uwazi jambo la pili mimi ni mwepesi wa kujifunza. Nikipewa kazi mpya najifunza kwa haraka. Pia napenda kujituma na kuwa na nidhamu. Kwa mfano mimi napenda kutia bidii katika kazi yangu na pia kuwa mwenye hekima na heshima zake. Na pia napenda kushirikiana na wenzangu.

Ndio mimi napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu katika mtandao una uwezo wa kuangalia ni jambo lipi lingine ama ni oni lipi lingine ambalo lita kuwezesha kupata jibu mwafaka kwa kitu ambacho unacho ki tafuta. Utaweza kuelewa zaidi na hilo ni jambo mzuri sana kwa sababu litakuongeza nidhamu.

Mimi kwa mfano natumia usiku mzima niko mtandaoni, nafanya kazi mtandaoni kwa hivo napendelea sana kufanya vitu zangu mtandaoni. Kwa mfano naeza kaa mtandaoni masaa kumi hivi alafu hayo masaa mengine ni masaa yangu ya kujitayarisha kufanya vitu zangu au vile kupumzisha akili.

Uuuu, mimi napenda napenda sana kucheza na familia yangu, napenda wakati familia tuko pamoja, tunafurahi, tunapika pamoja, tunacheka tunacheka pamoja, tunacheza pamoja, napenda kufanya vitu mingi mingi na familia yangu kwa mfano hadi tunasoma pamoja, tunaenda kutembea pamoja, iyo husaidia kuleta uhusiano mzuri katika familia.

Wakati wa likizo napenda sana kuanzisha biashara yangu mimi ni mwanabiashara so wakati wa likizo yangu mimi natafuta jambo la kufanya ambalo litakalo niletea pesa pesa katika likizo yangu na pia napendelea sana kutembelea watoto ambao hawajiwezi niweze kuwasaidia.

Mimi napenda kukunywa chai. Huwa naandaa chai wakati wa asubuhi wakati ninapoamka ili niweze kuchangamsha akili yangu. Ndiyo kwanza unaanza na unaweka maziwa yako yanachemka vizuri baada ya hapo unaongeza maji maybe kikombe moja alafu unaeka sukari na majani. Napenda sana kuikunywa wakati niko kwa nyumba, niko kwa nyumba yangu, ninapotulia na kufikiria jambo la kufanya. Huwa sihisi vibaya vile juu, mimi sipendelei sana kunywa chai, ndiyo sipendelei sana kunywa chai lakini pia nakipenda, ni kinywaji changu ninachokipenda zaidi.

Mwaka wangu mpya mimi nasherehekea, mwaka wangu mpya katika kanisa. Ndio, mimi ningependa sana uhusiano wangu na mungu wangu uwe mzuri. Uwe mzuri, napenda nijipange mimi na mungu wangu. Uwe katika mstari wa mbele, katika uhusiano wangu na mungu wangu.

Mimi masomo yangu ninayo yafanya mimi nasomea katika chuo kikuu nasomea ualimu. Jinzi nilivyo chagua nilijitahidi katika mtani wangu mtihani wangu wa sekondari na nikaweza kuhitimu grade nilio itaka baadaye nikaweza kuingia katika chuo kikuu. Ndio nakumbuka zaidi mimi napenda sana kuimba hio ndio talanta yangu. Changamoto ninayo ipata katika maisha ni ukosefu wa pesa ambao ningeweza penda kwa njia moja u nyingine niweze kupata pesa. Katika masomo yangu ningependa sana sana ningeweza pata wakati muafaka wa kujitahidi na kusoma zaidi.

Mradi wangu wa kazi ningependa sana kwa jambo la kuwaza kuelewa malengo na mradi. Jambo la pili, kupanga hatua kwa hatua jinsi nitakavyofanya mambo yangu. Jambo la tatu, kukusanya rasilimali na taarifa muhimu kuhusu kazi ninayotaka kuianzisha. Jambo la nne, kushirikiana na timu, na jambo la tano, kufuatilia maendeleo.

Ndoto yangu kubwa ni kuanzisha biashara yangu na kuwa mtu ambaye anajisimamia vizuri na familia yake yaani mtu ambaye hategemei mtu yeyote niwe mwanamke anayejitegemea katika katika kila jambo analolifanya na pia kuwa na familia ambayo ni nzuri na ina mahusiano mazuri.

Mimi timu ambayo ninaweza kushiriki nayo ni Manchester United, nilianza kuipenda tangu nikiwa mdogo. Ndiyo timu iliweza kushinda katika mwaka jana, mwaka wa elfu mbili, ishirini na tano iliweza kushinda na kupata kikombe. Mchezaji ambaye ninayempenda ni Bruno Farneds. Nahisi vizuri nahisi furaha wakati timu yangu inaposhinda.

Napenda sana kusikiliza muziki wa jadi kwa sababu unaonyesha utamaduni historia na hekima ya jamii pia unaleta hisia ya asili wakati wakati wa kitambo na pia huweza kuunganisha watu. Enda katika njia yake.

Mimi kama mkenya nina lugha mbili. Nina lugha ya swahili, na lugha ya kiingereza. Lugha ya kigeni ambayo ningeeza penda kujifunza ni lugha ya kifra kifransia. Na lugha ingine ni lugha ya kichina.

Ndiyo, mimi nawafahamu majirani zangu. Majirani zangu nawapenda sana kwa sababu katika Bibilia tumeambiwa mpende jirani yako, jinzi unavyojipenda mwenyewe. Kwa hivyo, nawafahamu majirani zangu na nawapenda sana.

Kwa sahii, kwa muda huu, naweza sema teknolojia ni jambo la muhimu sana katika familia zetu na pia katika maisha yetu. Kwa ivo kuishi bila teknolojia ni jambo gumu sana kwa wakati huu tunaoishi.

Ndiyo mimi napenda maua. Napenda maua sana sana. Maua kwangu ukinipa ni jambo ni jambo la muhimu utakuwa umenifanyia jambo kubwa sana naona ni kama jambo la kuonyesha upendo. Kwa hivo mimi napenda maua.

Zawadi ambayo nimewahi kupokea zuri ni nilipewa kitabu cha isabati. Mimi ni mtu napenda kufanya sana isabati. Kwa hivyo nilipewa zawadi ya isabati wakati nilikuwa mdogo. Na zawadi lingine ambalo lilikuwa ni zawadi la saa nilipewa na mpenzi.

Ndio mimi napenda asali, napenda vitu ambavyo ni tamu na pia asali naipenda kwa sababu imeriniwa kutoka kwa nyuki na mimi napenda, napenda wanyama sana. Asali ni jambo, asali ni kitu ambacho ni kitamu kwa hivyo nakipenda sana.

Leo, leo nimeamka, asubuhi hii, niliamka saa moja. Baada ya kuamka, nilimwomba mungu na nikamshukuru, na nikamwomba aweze kunisaidia katika mambo yangu ninayoyafanya, nilikunywa chai. Baada ya kuomba, nikapika na kunywa chai. Ni leo sikuenda kazini leo ni siku ya kuenda katika madhabahu. Hii asubuhi nimehisi furaha nina furaha nyingi sana.

Hospitali mimi ni mimi naenda hospitali wakati ambapo nimegonjeka mimi ni mtu ambaye anayeogopa hospitali lakini napendelea sana kuenda kuangaliwa jinsi mwili wangu unavyoendelea kwa mfano kuangaliwa meno yangu kama yako sawa. Ndiyo napenda sipendi sana kuenda hospitali na ugu.

Wakati wa mapumziko ya mchana, kama sina jambo la kufanya, mimi najilaza kwa kitanda changu na kupumzika hilo jambo linanisaidia kwa sababu wakati mwingi sina wakati wa kupumzika. Kwa hivo ninapopata wakati wa kupumzika na ni mchana najipumzisha tu.

Ndiyo mimi natumia mitandao ya kijamii kwa mawasiliano kupata habari na kujifunza mambo mapya. Pia ni njia nzuri ya kuwasiliana na marafiki na kushiriki mawazo.

Hekima kubwa niliojifunza maishani ni kwamba kila jambo utokea kwa sababu na kila changamoto uja nasomo lake. Uvumulivu kujitambua na kuendelea kusonga mbele hata wakati mgumu ndicho kiini cha ukuwaje wa kweli.

Mimi mchezaji bora wa mpira wa kikapu ambaye nimeweza kumwona akicheza vizuri ni anaenda kwa jina Nikola Jokic. Mimi na mpenda Nikola Jokic kwa sababu anakipaji cha peke kwa mfano. Ana uwezo wakucheza nafasi yoyote, kutoa pasi zenya akili, kufunga kwa urahisi, na bado anabaki kuwa mnyenyekevu. Hana kiburi yani anaona kila mtu yeye ako sawa na wengine hadi kama ameweza kucheza vizuri. Yeye katika mchezo ambayo niliyo mwona amecheza wa ajabu. Aliweza kushinda NBA Finals mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu katika mchezo wa tatu. Alipata triple double. Ningependa kueleza ujuzi gani, ninao mwona akiwa nao. Yeye ana maujuzi mingi kwa mfano, otoaji wa pasi bora, anaweza kucheza mchezo kwa kipaji kilicho na kiwango cha juu. Anaweza kufunga, ana uwezo wa kufunga na pia utulivu na uongozi. Yani ya ame ni mnyenyekevu ana ile tabia ya kuongoza kama kiongozi. Huwa nahisi furaha mingi ninapomwona akicheza.

Siku yangu ya kuzaliwa, ninavyoisherehekea mimi. Siku yangu ya kuzaliwa, ninaipenda sana. Kwa hivyo, siku yangu ya kuzaliwa, wakati ambapo, ninapoamka jambo la kwanza namshukuru mungu kwa kuniwezesha kufika mwaka mwingine. Jambo la pili ambalo ninalolifanya upenda sana kusherehekea kwa kubuy keki, kuenda kucheza muziki, kualika marafiki zangu katika sherehe yangu ya kuzaliwa. Pia napendelea sana pia kuvaa nguo mpya kuonyesha upya mimi ni mtu mpya ambaye amezaliwa siku hii.

Mimi nashukuru mungu kipawa kwa kipawa ambacho mungu adi alichonipa. Mimi nina kipawa cha uimbaji. Napenda sana kuimba. Napenda sana kumsifu mungu. Hicho ndicho kipawa changu.

Mimi napenda sana mikutano na mikutano yenye ni nayoipenda ni mikutano yenye malengo wazi, inayo jadili maswala ya msingi, kwa uwazi na kwa muda mfupi pia. Pia napenda mikutano shirikishi ambapo kila mtu wanapata nafasi ya kutoa maoni na changio na kuchangia suluhisho la jambo ambalo linalokumba jamii.

Ndio, hakuna mtu mwenye hawezi penda kurudi ujana, lakini mimi bado mchanga. Wewe ningipenda kurudi ujana wangu, wakati ambapo nilikuwa mdogo, nilikuwa naoshwa, watu walikuwa wanapika, sikuwa nafikiria jambo lolote la kufanya. Ndio, yaani maisha yalikuaturaha, yalikuaturaha, unaamka, unapata chakula tayari kishapikwa, unalala, unapata ushaa oga, ushaa fanyiwa kila kitu. Hakuna mtu asiye tamani kurudi katika ujana wake.

Wakati ambapo ni na marafiki zangu, napenda sana kuwasiliana na wao kuhusu kusu mawazo ambayo wanayo ya biyashara, ya kufungua biyashara. Ili tukaweze kufungua kazi moja wapo mbili au tatu wakati ambapo hela zitakapo kuja unajua biashara ukianza lazima uanze kwanza na mawazo ila baada ya hayo mawazo yako kuyatilia maanani unaweza sasa kutafuta pesa na kwanza biashara ambayo utakayo taka kufanya.

Mimi kitanda ambacho napendelea, napendelea kitanda kizuri, kitanda ambacho si kigumu, napendelea kitanda ambacho ninapojilaza hivi baada ya kutoka kazini au baada ya kutoka mali ambapo nilipo ama kutoka katika shuleni. Nikija najilaza na kuamka vizuri asubuhi, yaani ainipi maumivu yoyote, nikilala nalala vizuri na kumshukuru mungu. Kwa hivyo mimi kitanda ambacho ninachokipendelea ni kitanda kizuri, si kitanda kigumu. Kitanda kigumu, kitakupa utapata mwili wako wakati mwingine, una maumivu. Lakini ukilalia kitanda kizuri, ukilalia kitanda kizuri, unaamka tu vizuri, mwili wako uko sawa.

Wafanyakazi wenzangu mimi huwasiliana nawao kwa unyenyekevu mwingi, napenda kazi ambayo kila mtu na ninanyenyekea kwa mwenzake hadi kama sisi ni wafanyakazi, muheshimu mwenzako ili ukimuheshimu mwenzako ataweza kuheshimu kazi yako. Kwa hivyo, jinsi ya kuwasiliana na wafanyikazi wenzangu, mimi hupenda sana kuwa mwenye heshima. Kwa hivyo, mimi huwasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa heshima na pia kwa unyenyekevu mwingi. Jinsi inavyo faa.

Pesa yangu ninaifadhi kwa mfano mimi naifadhi pesa yangu, nina vibuyu vidogo dogo ambavyo mimi utumia kuifadhi pesa yangu, pia nina akaunti yangu kwa banki ambapo ninapoweka pesa hela au pesa ambayo naona itaweza nisaidia wakati ujaapo.

Ninalea nywwle zangu mara mbili hadi mara tatu kwa wiki. Hizo marambili au maratatu nailea nywele yangu kwa jinsi ya kuosha. Ili kutoa uchafu ambao upo nyweleni. Jambo la pili kupaka mafuta. Jambo la ili kuboresha afya ya nywele yangu. Na pia nahakikisha zinalindwa zidi ya waharibifu. Pia mimi hutumia bidhaa zinazofaa na aina ya nywele zangu ili ziwe na afya na mbutu.

Jinsi ambavyo ninavyoisaidia jamii yangu, ninaisaidia jamii yangu kwa kushiriki maarifa ama maadili ambayo ninayo ama mawazo ambayo ninayo kwa jinsi moja au nyingine, pia najitolea kwenye shughuli za kijamii kama usafi wa mazingira ambayo ita utakaoboresha kuishi katika katika afya nzuri. Pia nasaidia kusaidia vijana kwa ushauri wakielimu na kuwahamasisha kujituma kumbuka bila bidii mwanafunzi au mtoto au vijana hawawezi wakaweza kupita, hawawezi wakaweza kutoboa katika haya maisha. Na pia mimi hushiriki katika miradi midogo ya maendileo kama vile vya akiba ya mikopo.

Mimi naoga marambili kwa siku. Marambili kwa siku ambayo inawezesha kukuza afya yangu iwe bora zaidi na pia inatoa jasho la siku mzima. Na ukioga asubuhi inaweza kukusaidia uweze kuchangamka. Na pia ukioga usiku inatoa jasho la siku mzima na linaweza kukukupa usingizi mwanana.

Sera ambayo ninayo iona muhimu kwa kampuni ni sera ya mawasiliano ya wazi ndiyo naiona muhimu zaidi kwa sababu huwezesha ushirikiano mzuri katika wafanyakazi hupunguza migogoro na huongeza ufanisi wakazi pia kwa kuhakikisha kila mtu anaelewa malengo na majukumo yake vizuri.

Chakula ambacho ninachokila mara nyingi mchana ni wali. Mimi hupendelea sana kula wali mchana kwa sababu wali huiva kwa haraka na pia ni chakula ambacho akiwezi kuzembesha. Kama vile ukila ugali mchana utahisi usingizi wakati unapofanya kazi au wakati ambapo upo darasani. Kwa hivyo, chakula ambacho ninachokila mara mingi mchana ni wali kwa kabeji.

Mimi naweza. Ninapoelezea mazoezi yangu mimi napendelea sana kukimbia. Kukimbia ni jambo la muhimu sana mimi napendelea sana kukimbia. Ndiyo ambapo unahitaji maji maji tuu. Ndiyo alafu mimi huweza kukimbia kila siku kwa wiki. Kila siku kwa wiki. Yo, sasa kila siku nikiamka ili, nikushugua meno yangu, na kuvaa vizuri ili niweze kujitayarisha, kukimbia, kuwenda, na kuboresha afya yangu. Huwa nafanya haya mazoezi wakati wa asubuhi. Wakati wa asubuhi, mimi napenda sana kukimbia wakati wa asubuhi. Na baada ya kukimbia wakati wa asubuhi, nahisi vizuri, nahisi mwili umeamka, najihisi tu mwenyewe.

Mimi ninapenda sana kunywa chai. Kunywa chai kwa sababu chai kina maziwa ndani yake na mimi napenda sana kunywa maziwa. Kwa hivyo kinywaji ambacho ninacho kipenda zaidi ni kunywa chai wakati wa asubuhi ambapo ninapoamka kwa nyumba yangu. Kwa hivyo mimi napenda chai.

Shughuli zangu wakati wa mvua. Mimi wakati ambapo kunapo nyesha, mimi hushiriki katika ukulima. Mimi napenda mvua sana kwa sababu nilizaliwa wakati wa mvua kwa hivyo napenda, wakati ambapo mvua inanyesha kwa sababu mvua kwangu ni kama jambo la baraka. Wakati ambapo mvua ilinyesha nika furahi ni wakati ambapo nilikuwa nitaje maji ya kufulia nguo yangu na pia kulikuwa kumekauka. Kwa hivyo nilikuwa nahitaji maji ya hapo kwa nyumba ambayo nitakayo ya tumia. Mvua inaweza kubadilisha mpango wangu kwa mfano tuseme nilikuwa nataka kuenda mahali na kunyeshe. Itabidi niweze kukaa kama sijambo ambalo ni la muhimu. Nitaweza kurudi tena kwa nyumba yangu niweze kungoja mvua mpaka isimame. Nahisi furaha sana wakati ninaposikia mvua inanyesha.

Yaa mimi sijawai kusafiri na ndeege na nikependelea sana siku moja niweze kusafiria na ndege sijawai safiria na ndeege na ningependa sana niweze kusafiri na ndeege siku moja na najua nitaweza wakati ambapo hiyo siku itafika.

Mimi napenda sana kuandika kwa mkono. Napenda sana kuandika kwa mkono kwa sababu unapoandika kwa mkono wako inaweza kukupa madili mapya kwa sababu kitu ambacho unachokiandika kwa kitabu kutumia mkono wako unaweza pia kukitia maanani.

Jambo ambalo nililo penda sana kuhusu mtaa wangu. Mtaa wangu watu wanafuraha sana na mimi napenda sana watu ambao wanafuraha mtu ambaye anayekujulia hali unapoamka anakuuliza vipi mwenzangu. Ulikuwa aje hicho ndo hilo ndio jambo ambalo ninalo jipi lipenda sana watu ambao wana heshima na piani wanyenyekevu.

Ndiyo, mimi napenda sana kucheza na watoto kwa sababu mimi ni mwalimu, lazima niweze kucheza na watoto. Kwa hivyo, mimi napenda sana kucheza na watoto wadogo. Hili nikaweze kuwaonyesha jambo ambalo watakalolifanya. Ndiyo huyo mtoto akiwa mkubwa, utakavyomlea tangu alipo mdogo hatawahi kusahau.

Jambu ambalo ninalolifanya usiku kabla ya kulala mimi hupenda sana kusoma kwa hivyo naweza kusoma au niingie katika mtandao wangu niangalie njisi mambo yanavyo endelea katika inchi yangu baada ya hayo mimi huomba mungu wangu na mamwambia ni asante kwa siku ambayo ameweza kuniunyesha.

Mimi napenda kufuga wanyama wa nyumbani wanyama ambao wanyumbani kama vile paka. Mimi napendelea sana wanyama wa nyumbani sipendelei sana wanyama wa mwituni ama msituni.